Kwa kweli ningeseme napenda zote mbili, kwa sababu zinahusiana sana. Kusoma kuna panua ufahamu na kunatoa mawazo na misemo ya kutumia baadae. Kuandika kuna saidia kueleza mawazo zako.